Mimi ni mahusiano mzuri na wazee wazee wangu kwa sababu Mimi pia mimi pia na kijana mdogo na pia mimi kuhishimu waze kwa ujumla napenda kuhishimu waze kwa sababu wazee ni watu ambao umri wawo ni mkubwa na pia waze ni watu ambao waneza kuhu waze kupaya mawaidha mazuri ambayo itaweza kukusaidia kimaisha.

Ndiyo mimi ninafahamu majirani zangu. Ninafahamu majirani zangu kwa sababu majirani zangu ni watu ambao sisi tulipohamia hapa ni watu ambao wameweza kutusaidia kuhama na pia waliweza kutukaribisha kwa amani. Nafahamu majirani wangu kwa sababu pia majirani wangu ni marafiki wa karibu pia ambao tunaosaidiana na wao. Nafahamu majirani wangu sababu ni watu ambao pia sisi tukiweza kosa chakula wanaweza kuja kutusaidia.

Mimi katika mimi ninapo safiri kila siku mimi naweza kupitia matatu kwa sababu matatu ni njia moja wapo mbao ni njia moja wapo ya kusafiri mku nchini kenya pia ni napo safiri naweza kutumia pikipiki kwa sababu pikipiki ni raisi pia na pikipiki naweza kuwepuka magari mengi mbao yaweza kujaa katika barabarani pepe kipiku usaidia wakati kuna jam kwenye barabara na pia mtu naweza kufika kazini asubui na mapema.

Zawadi nzuri ambao nimewai kupokea ni ile zawadi mbao niliweza kumaliza chuo changu cha upili Zawadi ya ambao niliweza kupewa niliweza kupewa na wazazi wangu, televisheni ambayo ambayo ni kubwa sana Pia niliweza kufurahia sana kwa sababu waliweza kunibariki na hiyo televisheni na pia televisheni hiyo ndio ilifanya niweza kuweka kwangu na pia nijiendeleze kimaisha.

NNgependa kuona maendeleo maendeleo ya mabarabara kujengwa katika jamii yangu na pia maendeleo ya watu ambao wa maweza kusoma katika shule na pia maendeleo ya watoto ambao wa sioenda shule pia wa maweza kuwnda shule pai ningependa kuwenda Nigependa maendeleo ya jamii wa kukataa mihadarati ambayo vijana wetu wanapenda kutumia humu.

Mchezaji wa mchezo ambao ninaowapenda zaidi ni ronaldo na messi napenda hao wachezaji kwa sababu ni wachezaji ambao kuweza kutazama michezo yao wanaweza kucheza wanacheza vizuri sana na pia Ronaldo ni mtu ambaye ana heshima na pia anaweza kusaidia watu pia messi ni mtu ambaye anaweza kujituma na pia napenda tu vile anavyocheza.